Baina ya kuandika na kuongea, moyo wangu unaelekea zaidi kwenye kuandika. Hata hivyo, kila upande inaladha yake. Lakini sana sana kwenye kuandika, unaweza kuchagua kila neno kwa umakini ili kuelezea hisia au hoja yako kwa ufasaha zaidi. Maandishi yananiruhusu kupanga mawazo yangu yawe na mtiririko mzuri. Maandishi yana kumbukumbu, ya nabaki na weza kurudi kusoma kile nilichoandika mwaka moja uliopita na nikakumbuka vizuri nilicho kuwa nafikiria wakati huo. Kuandika ni kama aina fulani ya tiba inanisaidia kutua vitu vilivyoko kichwani na kuviweka kwenye karatasi au simu ili akili ipate nafasi ya kupumua.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi ya kwanza ni makala ya wanyama na mazingira. Mimi ni shabiki mkubwa wa vipindi kama vile National Geographic au zile makala za David Attenborough. Kuna utulivu fulani naupata nikitazama maisha ya simba kule serengeti au jinsi viumbe wa ajabu wanavyoishi chini ya bahari, inanifanya nione dunia ni kubwa na ya ajabu sana. Na inanishusha presha baada ya siku ndefu ya kazi. Ya pili ni vipindi vya mashindano ya mapishi. Hapa sasa nipo utamu ulipo. Napenda kutazama vipindi kama vile Masterchef au mashindano yoyote ya mapishi ya mtaani. Sio kwamba mimi ni mpishi bingwa lakini nafurahia kuona jinsi watu wanavyoweza kutumia ubunifu mkubwa kutengeneza kitu kizuri kutoka kwenye viungo rahisi. Ya tatu ni tamthilia za kusisimua. Kama ni tamthilia, basi napenda zile za kisheria au za upelelezi. Vitu kama suits au tamthilia za hapa nyumbani zenye migogoro ya kifamilia na mambo ya mjini. Ya mwisho ni habari na uchambuzi. Hii ni lazima ili nijue dunia inaendaje. Lakini sipendi tu kusikia habari za kusikitisha. Pia nafuata vipindi vile vya uchambuzi ambapo watu wenye wakili wanakaa na kujadili mustakabali wa uchumi au teknolojia.

Hizi ndizo hatua ninazochukua kujiandaa kwa mikutano. Ya kwanza ni kujua kwa nini au kwa sababu gani. Hatua ya kwanza ni kusoma agenda ya mkutano. Na la pili ni kufanya utafiti wa data. Sipendi kuongea kwa hisia. Kwa kuanzia na nadhani au inawezekana. Kama mkutano unahusu maendeleo ya kazi na mradi, nitapitia ripoti za nyuma, takwimu na maelezo yote muhimu. Ya tatu ni kuandaa maswali na mapendekezo. Kabla ya kuingia, huwa naandika angalau maswali mawili au matatu niliopanga kuuliza. Pia najaribu kufikiria changamoto zinazoweza kutokea na kuandaa suluhisho mapema. Ya mwisho ni maandalizi ya vifaa na muonekano. Kwenye vifaa nahakikisha kompyuta yangu inachaji kalamu na daftari vipo tayari. Na kwenye muda, jitihada yangu ni kufika au kuingia mtandaoni dakika tano kabla. Hii inanipa muda wa kutulia na kupanga akili yangu.